Napenda mwandishi anaituwa wala bin wala. Ameandika vitabu tofauti ya kuelimisha, ya kuburudisha. Vinafuraisha kila mmoja mwenye. Anapenda luga hii mzuri ya kisawili. Na huwa ikona mambo mingi ya kusoma, ya kujivunia, na ya kufuraisha sana.

Napenda mchezo unaitwa kandanda. Ama kwa kimombo unaitwa soka. Tunapenda huku Kenya kutazama mchezo huo. Kwa sababu unafurahisha. Unapendeza. Na pia nilikua kitambo nashiriki kwa mchezo huu wa kandanda. Lakini kwa saa hii huwa si shiriki. Lakini ni mchezo na penda kutazama sana.

Kujiandaa kwa mkutano unakaa chini kwanza. Unafikiria kuhusu mkutano ni ya nini. Nini kinachohitajika. Unafaa kufanya nini ndiposa unakuja na njia zenye utaweza kujiandaa kama wewe ndio wa kuongea unajua nafaa kuongea. Kuhusu nini kuhusu chenye inafaa kuongelelewa kwa mkutano wenyewe. Kila kitu ndo ukienda kuanza mkutano wenyewe unakuwa uko tayari kwa mambo yote yatakayozungumziwa kwa mkutano wenyewe.

Njia mzuri ya kufanya ndiyo uykamilishe kazi kwa wakati ni kujiandaa kabla ya kazi yanyewe kuanza ndi posa wakati kazi yenyewe unaenda kuianza usikuwe na vikwazo ndiyo maana ukianza kazi inaenda kwa utaratibu na hutakuwa na vikwazo unakamilisha kazi yako kwa wakati unaofaa.